Kwa kawaida, natumia muda wa wastani mtandaoni, takriban saa mbili hadi saa nne kwa siku, kulingana na shughuli za siku ambayo naizungumzia. Sehemu kubwa ya muda huo, huwa natumia kwa mawasiliano na kazi. Nawasiliana na watu, kutafuta taarifa, kusoma habari, au kufanya shughuli ambazo zinahusiana na kazi, au kujifunza. Huu ni muda unaolenga malengo na wenye manufaa ya moja kwa moja. Sehemu ndogo ya muda hutumika kwa burudani ya kiasi kama vile kusikiliza muziki, kutazama video fupi au kuangalia mitandao ya kijamii. Hapa huwa najitahidi kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi bila sababu. Najitahidi kuwa na uwiano mzuri kati ya muda wa mtandaoni na muda wa nje ya mtandao. Mara nyingi, huwa naweka simu, pembeni, ninapokuwa na familia, nikifanya mazoezi au nikihitaji kupumzisha akili.